Kitu ambacho nafanya kujitunza kwanza ni kwa kuhakikisha mwili wangu ni msafi, kukata nywele zangu ziweze kuwa ambazo ni fupi kidogo na ni safi. Vile vile najitunza kwa kuhakikisha chakula ninachokula ni chakula bora. Vile vile ili kujilinda na kunywa maji safi, vile vile ili kujilinda nafanya mazoezi. Na pia wakati mwingine ili kujilinda mimi hujiepusha na sehemu ambapo kuna vurugu au mahali ambapo nahisi kwamba usalamu wangu hauko sawa sawa.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba katika maisha kunazo changamoto nyingi zaidi. Na hili kuepuka zele changamoto inabidi kujikaza na kujitia moyo wewe mwenyewe. Vile vile hili kuishi vyema katika maisha haya ni viyama kujepusha na sema ambapo kuna vurugu ama mahali mbapo unaisi waweza kereka. Vile vile ningependa kumueleza na vizuri kumkumbuka mwenyezi mungu kuheshimu viongozi na vile vile kwa mara nyingi kufanya mazoezi ilize kuwa na mwili ambaho una afya nzuri.

Chumba changu cha kulala ni chumba ambacho kina kitanda kimoja. Kuta za rangi ya chumba changu ni kuta za rangi nyeupe. Vile vile ninalokabati la kuhifadhi nguo zangu pamoja na viatu. Inayo meza na kiti ambacho mimi kwa mara nyingi wakati nahisi nitulie naezafanya pale kazi zangu. Katika chumba changu cha kulala, kunayo dirisha inayoleta mwangaza wa kutosha pale chumbani. Vile vile katika lile dirisha naweza tazama mandhari kutoka chumbani kwangu niweze kutazama yanayoendelea pale nje. Kwa hivo chumba changu ni chumba kimoja na nahisi ni chumba ambacho mimi ninakipenda na ni chumba kizuri.

Kwa mara nyingi wakati kuna mgogoro baina yangu na mtu mwingine, mimi huchukua hatua kwanza ya kunyenyekea. Ninapo nyenyekea naamini kwamba mambo mingi hata yata enda kuwaribika na jaribu kulisulusha jambo lile kwa wakati mwingine linapo shindikana. Kwa mara nyingi mimi huondoka sehemu hile bila kuzungumuza lolote na kuenda mbali ambapo naweza jisawlisha na mugogoro ule.

Kiukweli mimi ni mwimbaji, napenda kuimba sana sana nyimbo za kumtukuza mwenyezi mungu. Vile vile napenda kuimba nyimbo za kidunia. Na kwa wakati mwingine mimi hutunga nyimbo zangu mwenyewe naziimba hata kuwaimbia marafiki zangu na katika sherehe mbali mbali. Utunzi wangu umesaidia katika kuwaburudisha wengi na kuwafurahisha wengi hata kuwaelimisha.

Kiu kweli mimi ni mtu wa kuamka mapema, mimi ni mtu wakua mka asubuhi na mapema kabisa, ninamini unapo amka mapema, unapata nafasi nzuri au muda mzuri wakupanga ratiba ya siku yako na kuanza mapema. Kwa maana unapoamuka ukiwa umechilewa mambo yako ya navurugika na haya pangiki kabisa. Kwa hivo mimi ninaminia kuamka mapema ni kitu muhimu zaidi.

Kiukweli napenda maua na maua ambayo nayapenda ni maua ambayo ni yakuvutia macho vile vile maua ninayoyapenda ni maua yaliyo na rangi nzuri. Kwa vile vile napenda maua kwa sababu maua inaashiria kwamba matunda yako karibu na matunda kiukweli ni chakula kizuri.

Kiukweli napenda kupika na napenda kupika vyakula ambavyo ni rahisi kupika. Kama vile kupika wali, kupika nyama, vile vile kupika mboga za majani na hata wakati mwingine kupika chai. Hivyo ndivyo vitu ninavyoona kwangu ni rahisi kuvipika.

Kiu kweli napenda kucheza ngoma, sana sana napenda kucheza ngoma zile za kitamaduni. Kwa wakati mwingine mimi hucheza ngoma za kikristu. Pia wakati mwingine mimi upenda kucheza ngoma za kidunia. Kwa sababu ngoma ni kitu ambacho kinakuchangamsha mwili, kinakupa nguvu mupia na vile vile kinaleta furaha maishani.

Kiukweli ninapenda kusoma sana na ili niweze kuweka kumbu kumbu au iweze kuwa rahisi kwangu kukumbuka mambo mengi. Mimi hupenda kuandika kama njia moja ya kuhufadhi nakala ambayo nilikuwa nimeisoma au kama njia ingine ya kujikumbusha yale ambayo nilikuwa nimesoma. Kwa hivyo mimi napenda kusoma pia napenda kuandika.

Harufu nayoipenda ni harufu ambayo inanukia vizuri. Sana sana anapenda harufu ya maua yanaonukia vizuri na yanayovutia. Vile vile napenda harufu ya manukato. Manukato ambayo kiukweli yananukia vizuri na yanayopendeza. Vile vile inapenda harufu ya chakula kitamu kinachonukia vizuri.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki kwa mara nyingi mimi huzichukua zile plastiki na kuzitumia tena si kuzitupa ovyo ovyo. Na zile ambazo nahisi kwamba haziwezi tumiwa tena, mimi huziweka pamoja na kuzikusanya na kuzitupa katika mahali ambapo kunahitajika mahali ambapo takataka ya plastiki inahitaji kuwekwa. Kwa mara nyingi mimi huweka pale ili kuhakikisha kwamba makaratasi yale au bidhaa zile za plastiki hazisambai zaidi na kuharibu mazingira.

Mkate ambao mimi naupenda ni mkate mweupe. Mkate mweupe wa ngano ndiyo mkate mimi naupendelea sana. Na kwa mara nyingine pia mimi hupenda mkate ambao hauna sukari nyingi. Mkate ambao ni laini si mgumu ni mkate ambao unaeza tafuna bila hata chai. Nahisi kwamba huo ndiyo mkate ninaoupenda.

Ili kuweka neno siri langu salama kwanza ni kuweka neno ambalo haliwezi bainika au tambulika na yeyote kwa urahisi. Pili kuweka nenosiri langu vyema ni kuliweka wakati nipo pekee yangu, vile vile naliweka wakati nahisi mimi ni mtulivu, sina hasira yote wala sina furaha, ndiyo maana ili iweze kuwa rahisi kulikumbuka.

Ushauri ningeupenda kumpa mtu anayeanza kazi ni kwamba kazi ina changamoto nyingi na unapoanza kazi lazima utie moyo. Hata ukiona leo mambo ni magumu, kesho itabidi urauke tena ujikaze. Pili unapofanya kazi lazima uwe mtu ambaye ni mbunifu. Mtu ambaye anaweza kuleta mambo mapya katika kazi ile. Mtu ambaye anayeweza leta maarifa mapya ambayo yataisaidia ile kazi iweze kuwa nyepesi na iweze kuwa ambayo ni yakupendeza zaidi kwa hivyo. Ushauri ninaompa mtu kwanza ni kujikaza. Pili ni kujituma zaidi na kuwa mbunifu.

Wiki yangu ya kazi ningeipanga kwa kuanzia siku ya jumatatu. Katika siku ya jumatatu kama kawaida yangu napanga kazi ambayo kwa sana inahitajika siku hiyo ya jumatatu au kama ya jumatatu haipo napanga kazi ambayo inahitajika siku ya jumanne. Ifikapo siku ya jumanne mimi hufanya kazi ambayo nahisi ni ya dharura na katika siku hiyo au siku inayofuata. Baada ya pale siku ya jumatano mimi hufuata mtindo ule ule mpaka tamati ya wiki ifikapo siku ya jumamosi huwa ni siku yangu ya mapumziko ambapo inanibidi nianze kwa kufanya kazi za nyumbani. Kutoka pale niende katika burudani zangu au sherehe zangu. Na siku ya jumapili mimi hujiunga na wezangu ili kumwabudu mwenyezi mungu. Na kwa mara nyingi baada kutoka pale mimi hujiunga na wengine katika kutazama michezo ya mpira. Au kupata kahawa na rafiki zangu katika mikahawa tunayoipenda.

Kwa mara nyingi wikendi haswa siku ya jumamosi, mimi huamka alfajiri, kupiga maombi, kufanya mazoezi kisha kuingia bafuni ili niweze kuoga, baada ya pale mimi hupata kiamsha kinywa. Baada ya kunywa mimi hujishugulisha na kazi kidogo za kinyumbani. Ifikapo mwendo wa mchana mimi hujiunga na marafiki zangu. Kutazama mpira wa kandanda katika uwanja. Baada ya pale mimi hujiunga na marafiki zangu pia katika kupata kahawa ya jioni na kutazama mpira katika vilabu vya ngambo. Ifikapo jumapili mimi huamka hujitayarisha na kuenda kanisani. Na ifikapo jioni tena mimi kwa mara nyingine huenda kutazama filamu katika kumbi za filamu. Au wakati mwingine kupata kahawa na kutazama kandanda ya ngambo.

Sana sana nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mfugo aitwaye ngombe. Vile vile nyama ambayo naipenda tena zaidi ni nyama ya mfugo aitwaye mbuzi maana nyama hizi. Kwangu nahisi kwamba ni nyama tamu, ni nyama nzuri na ni nyama laini. Ndo maana napenda nyama hizi.

Filamu nayoipenda zaidi ni filamu ya vichekesho ya mchekeshaji kutoka nchini Kenya alimaarufu Eric Omondi. Filamu hii mara ya kwanza nilipoiona, nilichekwa kabisa karibu nivunjike mbavu. Kinacho nifurahisha ni jinsi, mhusika mkuu ni mcheshi na ana ubunifu mkubwa wa hali ya juu mpaka nafurahi. Sana sana kinachofanya nipendelee filamu hizi za vichekesho ni kwamba, wakati ule unahisi kwamba hauko katika hali nzuri, kuna kitu ambacho kimekukera. Filamu zile zinaeza kufanya urudi katika hali yako ya kufurahi na kucheka tena.

Kwa mara nyingi, mimi wenda maktabani, mara tatu, kwa mwezi, pindi napupata nafasi, sana sana, napoenda pale maktabani. Mimi huwenda kubadilisha vitabu, hili nipata vitabu mpya, ambavyo, tajako kuvisoma pale nyumbani wakati nina nafasi ya kutosha.

Kwa mara nyingi mimi hupenda kuandika, vile vile mimi hupenda kuongea bali si kwa sana. Kwa maana napoandika jambo fulani, inanikalia rahisi wakati ambapo nataka kuja kurejelea rile jambo na naeza lipata pale na inakuwa ni kama uhifadhi fulani na ufanya napoandika.

Kiukweli, mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole maranyingi kwa vifaa vyangu vya kidijiti. Hii ina nirahisishia sana wakati napotaka kuvitumia na inikalia nirahisi sana kuvifungua. Vile bile mbinu hii usaidia kulinda data yangu ili mtu asioze kuingia pale kwenye kifaac hangu cha dijiti na kuvuruga au kuitazama data yangu pasipo na ruhusa yangu.

Kihuhakika, mimi hutumia muda wa masaa matatu kwenye mtandao. Kwa wakati mwingine, mimi huzidisha masaa haya. Wakati ule nafanya kazi mtandaoni, inanibidi nichukue muda mrefu kidogo kwa sababu wa uhitaji wa kazi. Lakini endapo, sina mahitaji ya kazi ya mtandaoni na sina kazi nyingi ya kufanya. Mimi huingia mtandaoni kwa takriban masaa matatu kwa siku.

Katika kazi zangu au napokuwa pale kazini muda wangu uratibu muda wangu kwa vigezo vya mahitaji ya kazi. Kwa wakati ule wa asubuhi inapofika, mimi huchukua muda wangu kufanya kazi mbayo nahisi kwamba ina uzito kidogo. Na pindi inapofika jioni, nafanya kazi mbayo nahisi ni nyepesi. Vile vile mimi hutenga muda wa maakuli ya mchana na muda wa kupumzika wa dakika thelathini hivi kwa siku.

Kiuhakika kazi za dharura maramingi na pokumbana nazo, mimi huzishugulikia kulingana na udharura wake kwanza mimi huratibu, mimi huketichini na kupiga mahesabu jinsi ndakavyo fanya iyo kazi kwa kutumia muda mchache na vile vile kwa umakini ili nisiweza kupoteza muda wakuirudia tena.

Napo yelezea kuhusu mji wangu wakuzaliwa. Mji wangu wakuzaliwa ni kutoka mji wakisii, mji unautambulika kwa amani, upendo na vile vile mji ulio na rotuba na chakula nyingi tena zaidi. Wakazi wa mji wa kisii ni wakaji wapenda amani, wakaji wanaupenda wageni, hicho ndicho kimesababisha mji ule kukua kwa kasi tena zaidi. Ni mji ulio na hali ya hewa nzuri mvua inanyesha kwa wastani. Jua inachomozo pale kwa wastani naamini miundo msingi ya kibarabara hospitalini iko sawa katika muji hule. Vile vile kwa upande wa usalama na mini muji ule ni muji ulio na usalama wakutosha. Kwa hivo naamini mji wangu ambao niliuzaliwa pale ni mji ambao ni mji mzuri unakaribisha wageni na unapenda watu kutoka jamii tofauti.

Katika kazi yangu ningependa, niezefika katika malengo ya juu sana hasa kuwa mkurugenzi wa kampuni. Vile vile malengo yangu makuu au ndoto yangu kuu ni kuanzisha kampuni yangu ya mawasiliano na vile vile kampuni yangu itakayo peperusha habari haswa. Itakayo peperusha habari za bidhaa ili wanainchi weze kuvitambua kwa urahisi.

Ujuzi ambao ninge penda kuimarisha ni ujuzi wakutengeneza programu za simu na za kompyuta. Kwa sababu nahisi, ndakupo kupata ujuzi zaidi kutokana programu hizi, niziweze kuzitengeza, zinaweza kunisaidia katika kazi, na pia kusaidia wenzangu na walimwengu kwa ujumla.

Kiukweli kutoa sadaka ni moyo, kwa mara nyingi mimi hutoa sadaka ninapokwenda katika sehemu za kumuabudu mwenyezi Mungu. Vile vile mimi hushiriki katika michango, endapo kunamchango unaohitaji, kama kuchangia wanafunzi, mchango wa matanga, vile vile hata mchango wa maendeleo, mimi hushiriki sana katika michango.

Mimi hupenda kulima katika bustani kwa hali ya kupalilia bustani langu, leze kuonikana maridadi na leze kuonikana la kupendeza na mara nyingine mimi hulima katika bustani ilikuondoa magugu. Endapo, nitaondoa yale magugu, itanisaidia mimea yangu au maua yangu kuna wiri na kuwa na afya nzuri.

Ki ukweli nimewahi kulima shambani pale, napokuwa pale mashambani, nimewahi kulima kwa kupalilia mahindi, kupalilia mboga na vile vile kupalilia bustani la maua. Vile vile mimi nimejishirikisha katika kulima hata barabara, wakati huitaji unapohitajika pale kijijini, tutakapokuja pamoja kushirikiana, sisi kutengeneza barabara, inatubidi, tuweze kulima barabara.

Kiu kweli naitumia teknolojia ya sauti haswa katika mtandao wa safaricom. Kuna programu inajita jitambulishe mbapo wanakuitaji kabla ujehudumiwa uweze kujitambulisha kwamba wewe ndi mwenye simu ile kwa kupitia sauti. Hapo ndipo maramingi mimi kutumia teknolojia ya sauti.

Kwa mara nyingi umeme unapokatika, mimi hutumia mbinu mbadala ya kuangazia nyumba kwa mfano, mimi hutumia mbinu ya kuwasha mishumaa, vile vile mimi hutumia mataa ya sola, vile vile na nwezatumia hata taa simu endapo inachajii ya kutosha.

Sifa muhimu katika kiongozi, nahisi kwamba ni upendo. Kiongozi yeyote atapokuwa na upendo kwa wananchi wake. Anaweza kuwahudumia pasipo na ubaguzi wa rangi wa jinsia au wa kimaeneo. Kwa hivyo naamini kwamba sifa moja kuu katika kiongozi ni upendo. Anapowapenda wananchi wake, anaweza kufanya jambo lolote akihisi kwamba ni yeye mwenyewe anajifanyia.

Rafiki wangu wa karibu tulikutana katika shughuli za kikazi, tulipokuwa tumeenda kazini, tulipatana pale, kihakika, tulipofanya kazi pamoja, nilihisi kwamba ni mtu mwema, na ni mtu anaweza kuwa rafiki wa muda mrefu, kwa maana ni mtu wa kujitolea, ni mtu mpambanaji. Kwa mara nyingi kama tupo kazini sisi henda kutazama michezo ya mpira uwajani, vile vile kujiunga katika mikahawa na kupata kahawa yetu tunayoipenda. Kwa mara nyingi sisi husaidiana wakati tunapopata ugumu mmoja anapopata shida. Sisi huweza kuinuana kama marafiki.

Kwa mara nyingi nachopenda kufanya na marafiki zangu ni kuhudhuria mipango ya sherehe haswa sherehe za kitamaduni. Wakati tunapoenda kutembea katika mbuga za wanyama mi upenda kutembea na marafiki zangu. Vile vile tunapoenda kuhudhuria kongamano kama la filamu sisi uenda pamoja. Na vile vile sisi huwa pamoja hata katika sehemu za burudani ili kujifurahisha na kujistarehesha. Kwa wakati mwingine tunapo mmoja wetu anapopata shida. Sisi pia huja pamoja kuinuana kama rafiki maana urafiki ni undugu.

Rangi nayoi penda zaidi ni rangi ya kijani kibichi na kwa mara nyingi rangi hii hupatikana katika mimea na vile vile katika mabango ya safaricom. Rangi hii naipenda kwa mana endapo kunapo rangi ya kijani kibichi inamanisha kwamba kuna uhai. Popote ambapo rangi ya kijani kibichi inaponekana inamanisha maisha pale ya kosawa.

Ili kushughulikia udhaifu wangu kwanza mimi hukubali udhaifu wangu kazini na kutafuta mbinu mbadala ya kufanya mambo. Kwa mara nyingi mimi hujihusisha katika mazoezi ya jambo lile ambapo nahisi nina udhaifu mpaka nione kwamba nimekuwa sawa sawa na za kulifanya bila ugumu wowote.

Somo la sayansi nalolipenda ni somo la fizikia. Vile vile nalipenda somo la kemia na pia nalipenda somo la baolojia. Ambalo ni somo linalohusiana na mambo ya kibinadamu, mimea na vitu vingine. Sababu ambayo napenda somo la kifizikia pia ni somo ambalo inazungumzia mambo mengi kuhusu teknolojia nahisi kwamba ni somo muhimu zaidi katika maisha ya sasa.

Kiukweli napenda hadithi za ajabu kwa sababu ni hadithi kwa muda mwingine zinakushtua. Zinafanya mawazo yako yana wazo zaidi, unapatwa na mshangao, yanapatwa na mshtuko kwa sababu ya matukio filani. Lakini kwa hali ya kawaida unapojerejelea pia wewe inabidi ata ujichekele kwa nini ulikuwa unashtuka kuhusu masomo tu.

Kwa kadri, kwa siku moja, mimi naeza kunywa maji zaidi ya lita tano hivi. Inapopungua ni kama lita tatu, lakini haswa wakati wa kiangazi sana sana, mimi hupenda kunywa maji lita tano kwa sababu maji ni uhai na yafanya ngozi yako inakua laini, yanafanya mwili wako unakuwa na chembe-chembe ya kutosha ya maji.